Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni ule uliokuwa na jukumu kubwa na changamoto nyingi kwa wakati mmoja. Hasa pale nilipohitajika kusimamia kazi kadhaa, huku nikishirikiana na watu tofauti. Katika kipindi hicho, nilijifunza kuna umuhimu wa uajibikaji. Hasa kwa sababu, nilitambua kuwa kila uamuzi niliofanya uliwathiri wenzangu na matokeo ya kazi kwa ujumla. Uzoefu huo ulinifundisha dhamani ya mawasiliano mazuri kazini. Kulikuwa na wakati ambapo kutoelewana kulisababisha kuchelewa kwa kazi au makosa madogo na hapo nilijifunza kuwa kuuliza maswali kusikiliza kwa makini na kutoa maoni kwa heshima ni vitu muhimu sana ili kazi ifanikiwe Tangu hapo, nimekuwa nikithamini mazungumzo ya wazi na ushirikiano wa karibu na timu.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kuandika kwa kompyuta, ingawa pia na naithamini kuandika kwa mkono kulingana na mazingira. Au aina ya kazi ninayofanya. Kuandika kwa kompyuta, kuna nirahisishia kazi kwa sababu ni haraka, rahisi kufanya marekebisho, na hunipa nafati ya kupanga mawazo yangu vizuri zaidi. Pia ni rahisi kufadhi kazi, kushiriki na wengine, na kurejea maandishi yangu badaye bila shida.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kulingana na uwezo na fursa ninazopata. Mojayapo ya njia ninazotumia ni kushiriki katika shuguli za kijami kama vila usafi wa mazingira, kupanda mti au kusaidia miradi ya maendeleo katika mtaa au kijiji chetu. Shuguli hizi hunifanya nijisike kuwa sehemu ya jamii na kuchangia katika kuboresha mazingira tunayoishi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani ingawa inategemea aina ya kazi na mazingira niliyopo kufanya kazi nyumbani hunipa uhuru na utulivu. Jambo linalonisaidia kuzingatia kazi vizuri zaidi bila kelele au usubufu mara kwa mara unaopatikana wakati mwingine ofisini. Pia hunisaidia kuokoa muda na gharama za usafiri na hivyo hunipa muda zaidi ya kupanga kazi na kupumzika.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mazingira ya asili. Kama vile bustani, maeneo yenye miti mingi au karibu na sehemu zilizo na manthari nzuri. Kutembea katika maeneo haya unipa nafasi ya kupumua hewa safi, kutuliza mawazo na kujitenga kidogo na pilka pilka za kila siku. Mara njingi napata utulivu wa kiakili na hisia ya chanya ninapokuwa karibu na mazingira ya kijani. Pia napenda kutembea katika maeneo ya wazi ndani ya mtaa au mjini. Hasa asubui au jioni wakati kila hewa Hali ya hewa ni nzuri na barabara si na kilele nyingi kutembea nyakati hizi kuniseda kutafakari kupanga mawazo na wakati mwingine hata kupata mawazo mapya kuhusu kazi au maisha ya jumla.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya suti katika maisha yangu ya kila siku. Hasa kwa sababu inanirahisishia kazi na kuokoa muda. Mfano matumizi ya teknolojia ni hii, hii ni kutumia amri za sauti kwenye simu au computer. Kama kuuliza maswali, kuweka vikumbusho, kutuma ujumbe mfupi au kutafuta taarifa mtandaoni bila kulazimika kuandika. Pia hutumia teknolojia ya sauti katika mawasiliano kama vile kupiga simu, kutuma ujumbe wa sauti, kupitia program za mawasiliano au kushiriki katika mikutano za mtandaoni. Teknolojia hii hunifanya niwasiliane kwa urahisi zaidi na hasa napokuwa na shuguli nyingi au ninapohitaji kueleza jambo kwa undani, kwa sauti, badala ya maandishi.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu anayeanza kazi, ni kuwa na moyo wa kujifunza na kuonyesha bidii. Kazi mpya mara nyingi huja na mambo mapya ya kujifunza, na ni muhimu kutambua kuwa si lazima ujue kila kitu maramoja. Badala kuhisi aibu au kujifanya unajua kila kitu, ni bora kuuliza maswali kwa heshima, ili kuelewa vizuri taratibu na matarajio ya kazi. Hii inaonyesha kuwa unajali kazi yako na unataka kufanya vizuri. Pia nidhamu ni jambo la msingi sana. Kuja kazini kwa wakati, kumaliza kazi kwa ueledi, na kuzingatia maagizo, kuna saidia kujenga imani kwa mwaajiri na mwenzako. Watu wanaonyesha uwajibikaji, upewa nafasi za kuendelea na kukuwa zaidi kazini.

Kila asubuhi, huwa naanza na kuamka kwa utaratibu, mara nyingi kwa saa ya mapema kidogo ili niwe na muda wa kujianda bila haraka kawaida. Nika nimeamka, kwanza napumua kwa utulivu na kuchukua sekunde chache kufikira mambo muhimu ya siku hiyo. Bada ya hapo, huamka kabisa na nanza kunyanyua ngozi kwa kufanya mazoezi madogo kama kutembea kwa dakika chache au kufanya mizunguko ya mwili. Baada ya mazozi madogo huwa najiandaa kwa ajili ya siku kwa kuoga na kuvaa nguo zenye usafi na zinazofaa kwa kazi na shuguli ninazotarajia Hapo ndipo napangilia vitu kama muhimu kama simu, mukoba au nyaraka zinazohitajika kwa siku hiyo kama nikose kiamsha kinywa na kwa kawaida napendelea kukula kitu kinachonipa nguvu kwa siku nzima Mara nyingi mi hupendelea kitu rahisi na chenye lishe kama chai au kahawa Mayai au mkate pamoja na matunda Wakati mwingine pia mi hupenda kukula chakula cha hasili kama uji au wali wa maharage hasa ikiwa najua siku itakua ndefu kuhusu kwa kuamka mi napendela kuamka karibu saa kumi na moja na nusu au saa kumi na mbili ya asubuhi Nafikira kuamka mapema kunanipa faida kubwa Kwa sababu nina muda wa kutosha na kujiandaa kutafakari na kupanga siku yangu bila haraka Kabla ya kuondoka nyumbani kuna mambo kadhaa muhimu nayofanya Kwanza nina hakikisha nimekagua vitu vyangu muhimu kama simu pesa na funguo Pia napangilia chakula cha mchana au vitu vinavyo hitajika kwa kazi Kisha nashika muda kidogo wa kufikira kuhusu ratiba ya siku ili niwe na mpangilio wa kazi au nijue kitu kigani kina hitaji kipaumbele Kwa ujumla kuhusu hisia zangu za asubuhi huwa najisikia vizuri sana na ninaona wakati mzuri wa kwanza tena asubuhi hunipa hisia ya mwanzo mpya na mara nyingi naona ni wakati wa matumaini na nguvu.

Leo, hali ya hewa ni ya kuvutia sana. Kuna mawingu kidogo angani na jua limeanza kuchomoza pole pole. Siku inaonekana kuwa ya wastani, sio joto kali wala baridi kupita kiasi na hewa inafanya na inafanya iwe raisi kupumua. Kwa upande wangu napenda hali ya hewa kama kama hii kwa sababu inanikumbusha kuwa siku inaanza kwa utulivu na bila msongomano wa joto mwingi. Kuhusu joto au baridi najisikia vizuri kabisa kwa sababu ni hali ya hewa ya wastani Sijasikia baridi ya kupita kiasi wala joto kali linalofanya niwekeze nguvu nyingi kushughulikia shughuli Hii inanifanya niwe na nguvu au naari ya kufanya kazi au shughuli za kila siku bila kuchoka haraka Hali ya hewa kama hii pia inafanya moyo wangu uwe mtulivu inanifanya nijisikie furaha kidogo Kwa sababu ya hali ya hewa ya leo, nimevaa za kawaida ambazo ni za kupendeza na Si za kutoswa Si za kusumbua Nimevaa shati la mwanga na suruali ya kawaida pamoja na viatu vinavyofaa kutembea kwa urahisi Pia nimechagua koti, nyepesi au sweta nyepesi Kwa sababu mawingu yanaonyesha kuwa kuna uwezekano wa baridi kidogo au upepo Uvamizi huu wa nguo unaniweka tayari kwa mabadiliko ya hali ya hewa bila kusumbua Naam napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanikosesha msongo wa joto na pia si baridi sana Hali kama hii ni nzuri kwa shughuli nyingi kama kufanya kazi, kutembea au hata kukaa nje kwa muda mfupi inafanya siku iwe na furaha na yenye utulivu. Katika hali ya hewa kama hii, ningependa kufanya shughuli za nje kama kutembea kidogo au kukaa kwenye bustani au sehemu yenye mti. Hii itakuwa njia nzuri ya kufurahia hewa safi na mandhari nzuri. Pia ikiwa nitakuwa na kazi, ningefurahia kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu, wa joto au baridi. Kwa jumla, hali ya hewa ya leo na inanikumbusha kuwa ni siku nzuri ya kuanza na kufanya mambo kwa utulivu na kwa moyo wa furaha.

Kusubiri kwenye mistari mara nyingi kunafanya nijihisi mchanganyiko wa hisia kwa sababu wakati mwingine ni kitu cha kawaida lakini pia kinaeza kuwa cha kukasirisha. Kwa upande mmoja napata hisia uvumilivu na utulivu hasa kama ikiwa mstari unaenda pole pole na na muda wa kutafakari au kufikiria mambo mbalimbali. Mara nyingi nitaangalia watu waliopo karibu nami nikitazama mazingira au kusikiliza msiki kidogo ili kupunguza msongo wa mano wa mawazo. Hiyo huniwezesha kukaku mtulivu bila kuhisi haraka. Lakini upande mwingine kusubiri kwenye mstari kunaweza pia kunifanya nijisikie kuchoka au kukasirika hasa ikiwa nimekuwa nikisubiri kwa muda mrefu au kama ni mahali panapokuwa na kelele nyingi hali hii inatokana na hisia za ya kupoteza muda hasa kama na shughuli nyingi za kufanya au nipo kwenye haraka. Kwa wakati huo nikiwa na msongomano wa watu au ukosefu wa mpangilio napanda kusiki kwa muda unakuenda bila faida.

Kuna ujuzi kadhaa ni nahisi nahitaji kuimarisha ili niwe na uwezo zaidi kazini na pia maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, ninge penda kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda. Ingawa ninaeza kupanga ratiba mara nyingi napata changamoto pale ninapokuwa na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Kujifunza mbinu bora za kupanga kazi, kuweka vipa umbele kwa ufanisi na kuepuka kuchelewa kuna nisaidia kufanya kazi kwa utulivu zaidi na kupata matokeo bora.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni muhimu sana kwa sababu tukiwa mtandaoni mara nyingi tunaweza kukutana na hatari mbali mbali kama uwizi wa taarifa, ulagai au kudukuliwa. Kwa hivyo, mimi napenda kutumia mbinu kadhaa ambazo hufanya matumizi ya mtandao kuwa salama zaidi. Kwanza kabisa inaweka nywila imara na ya kipekee kwa kila akaunti badala kutumia nywila mmoja kwa akaunti zote, nashauri kutumia nywila zenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu Hii husaidia kuepuka akaunti kuibiwa na kuingiliwa na mtu asiyefaa Pia ninatumia uzibitishaji wa hatua mbili kwa akaunti zanye taarifa muhimu Kwani hii huongezea ulinzi zaidi hata kama nywila imeibiwa.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kiasi na kwa njia sahihi. Maoni ya watu mtandaoni, yanaweza kukuwa ya faida sana, kwa sababu yanatoa maoni tofauti, uzoeefu ya watu wengine na mapendekezo, ambayo yanaweza kunisaidia kuelewa jambo fulani kwa undani zaidi. Kwa mfano, ninapokua nikitafuta bidhaa au huduma, maoni ya wateja wengine yanaweza kunipa mwanga juu ya ubora, bei na uzoeefu wa matumizi na hata hivyo kunifanya nifanye uamuzi bora.

Nguvu zangu kazini ni zile zinazo niwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kuleta matokeo mazuri kwa timu. Kwanza kabisa, nina nguvu ya nithamu na uwajibikaji maana napenda kufanya kazi kwa wakati na kwa ubora. Nikiwa nimepewa jukumu, ninafanya jitihada kuhakikisha ilinafanyika kama ilivyo pangwa na napenda kuhakikisha kazi zangu zinaonekana nathifu na za kuaminika. Hii huifanya wenzangu waone kuwa na wanaeza kunitegemea.

Napenda mkutano ya aina ambayo inakuwa nafuu, enye malengo wazi na enye ufanisi, badala ya mkutano inauchikua muda mrefu bila kufikia kito chote. Kwa kawaida, napenda mkutano ambayo inata kwa kusisitiza lengo la mkutano na kumalizika kwa hatua za wazi za utekele za ju. Hii nafanya kila mtu ajua inapaswa kufanya nini bada mkutano. Na hivyo kazi inenile bila kuchelewa. Hii nafanya kila mtu ajua inapaswa kufanya nini bada mkutano.

Ninatumia kompyuta kwa sababu inawezesha kufanya mambo mengi kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi kuliko njia nyingine Kwanza kabisa, kompyuta ninaitumia kufanya kazi za ofisi kama kuandika ripoti, kuandaa barua, kutengeneza meza na za data na kuanda taarifa mbalimbali kwa kutumia kompyuta, ninaweza kufanya kazi hizi kwa haraka, kurekibisha makosa kwa urahisi na kuhifadhi faili ili niweze kuzirejea baadae bila shida Hii ni muhimu sana katika kazi zinazohitaji uandishi wa maandishi, marefu au kupanga taarifa kwa mpangilio mzuri.

Sera ambayo naiona muhimu sana katika kampuni ni ile inayohakikisha heshima, uwazi na usawa kwa wafanyikazi wote, pamoja na mazingira ya kazi salama na yenye tija. Kampuni inayofaulu inaonekana kuwa na sera za msingi zinazoelezea jinsi watu wanaweza kupaswa kutendewa, jinsi maamuzi yanayofanywa na jinsi changamoto zinavyoshughulikiwa kwa haki. Sera kama hizi husaidia kujenga utamaduni mzuri wa kazi, ambapo kila mfanyikazi anajisikia kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kutoa ubora wake.

Ninapofuraha kwa nyumbani, napenda kufanya mambo ambayo yananifanya nijisike tulivu na kupumzika baada siku ndefu. Kwanza kabisa, mara nyingi napenda kufanya shughuli za kawaida za nyumbani kama kusafisha kidogo au kupanga vitu. Kwa sababu, kazi hizi hunifanya nijisike kuwa na amani na utulivu. Kazi ndogo ndogo za nyumbani pia zinanifanya niwe na hisia ya kufanikiwa na kujiweka sawa kiakili.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii ambayo yanahusisha maendeleo ya elimu, afya, ajira na usalama wa watu. Kwanza kabisa, ningependa kuona elimu ikiwa bora kwa kiwango cha hali ya juu ambapo kila mtu anapata fursa kuenda shule bila kuangalia kwa uwezo wa kifedha. Elimu bora inaongeza uelewa, uwezo wa kupata ajira na inasaidia kupunguza umasikini. Pili ningependa maendeleo katika sekta cha afya ambapyo huduma za afya zinapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu kwa wote. Ni muhimu kuona vituo ka vya hafya vikiwa na vifaa vya kutosha madaktari na dawa zenye zinezo hitajika Pia ningependa kuona elimu ya afya ikienea, hasaa kuhusu lishe, afya ya akili na kinga ya magonjwa.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, lakini muda kusasisha hutegemea aina kifaa na umuhimu wa sasisho hizo. Kwa mfano, kumpyota huwa nasasisha mara kwa mara ili kuhakikisha mfumo wake na uendeshaji na programu muhimu zinakuwa salama na zenye utendaji mzuri. Mara nyingi nasasisha kila mwezi au mara tu nikiona taarifa ya sasisho. Hasa kwa sababu sasisho hizi mara nyingi zinaboresha usalama na kuondoa hitilafu za programu Kwa simu pia na sasisho mara kwa mara, mara nyingi kila baada ya siku chache au wiki moja Kwa sababu programu za simu zinahitaji sasisho kwa usalama na kuboresha utendaji Nikiona arifa ya sasisho, huwa sina kuchelewa sana kwani ni muhimu kuhakisha simu inafanya kazi vizuri na kuzuia vitisho vya mtandao au programu zenye hatari.

Wakati wa baridi kali, napenda kufanya mambo ya nayoniweka moto na mtulivu. Kwani baridi inaweza kufanya mtu a jisikie kizunguzungu na kukosa hamu ya kufanya kazi. Kwanza kabisa, kuanza kwa kuvaa nguo za kupasha joto vizuri kama sweta nzito, koti, skafu, na viatu vya kukinga baridi. Naeka pia glavu na kofia ikiwa baridi ni kubwa sana. Hasani kipaswa kutoka inje. Kuvanguo sahihi kuna nifanya nijisikie vizuri na kuweza kufanya shughuli bila kukosa hamu. Pili napanda kunywa kitu cha moto kama chai au kahawa au hata supu. Kinywaji cha moto kusaidia kuamsha mwili na kunifanya nijisikia joto ndani. Wakati mwingine pia napanda kula chakula cha joto kama uji au wali wa maharage. Kwani husaidia mwili kupata nguvu na joto kwa muda mrefu.

Katika kazi yangu, ningependa kufikia mafanikio ya dhati ambayo yanajenga msingi dhabiti wa maendeleo na kufanya niwe na mchango mkubwa katika kampuni au eneo ninalofanyia kazi. Kwanza kabisa, lengo langu ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa kina na kwa ubora katika taaluma yangu. Hii inamanisha kujifunza kwa kina, kupata ujuzi mpya na kukua na uwezo wa kutatua changamoto kwa ubunifu. Ninataka kazi yangu iwe ya kuaminika ambapo watu wanaweza kunitegemea kwa ubora na weledi.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio na mara nyingi huwa ni kwa ajili ya matukio yanayohusiana na burudani au shughuli za kijamii. Kwa mfano, nimenunua tikiti za tamasha la muziki, sinema na michezo ya riadha na wakati mwingine kwa mikutano ya elimu au mafunzo. Kubuniwa tikiti za tukio ni jambo ambalo linanifanya nijisikie furaha kwa sababu unapata fursa ya kufurahia kitu kipya, kukutana na watu na kujenga kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kukua kwa maji ya moto, hasa wakati wa baridi au wakati mwili unaitaji kupumzika. Kuoga kwa maji ya moto, kuna nifanya nijisikia mtuulivu na safi na mara nyingi kusaidia kuponguza uchovu wa siku nzima. Pia maji ya moto, husaidia kupunguza maumivu ya misuli na kunifanya nijisikie vizuri zaidi, kimwili na kiakili. Hata hivyo, napenda pia maji ya moto huwa hayapiti sana kwa sababu maji ya moto kupita kiasi yanaeza kuharibu ngozi na kusababisha kukosangu usingizi. Kwa hiyo anapendelea majamoto yenye njoto la wastani ambalo ya nanifanya nijisike vizuri bila ya kuwa mmoto sana.

Likizo yangu ya ndoto, ningependa, iwe ni mahali penye utulivu, mandhari nzuri na fursa za kupumzika pamoja na burudani. Kwa hiyo, mahali ninapenda kuenda ni kwenye ufuku wa kisawa cha bahari. Nafikiri kisawa cha bahari kinatoa mchanganyiko mzuri wa upepo na bahari, maji ya samawati na mandhari ya kuvutia ambayo hutoa hisia ya amani na furaha. Ningependa likizo iwe kwa ufukweni kwa sababu ninapenda mazingira ya maji na mchanga Ufuko hutoa fursa ya kupumzika chini ya jua, kuogelea na pia kufanya shughuli za maji kama kuendesha boti au kujaribu michezo ya maji Pia ufukweni mahali pazuri pa kupumzika kwa sababu kuna utulivu wa akili na unaweza kusahau msongomano wa maisha ya kila siku kuhusu shughuli, ningependa kufanya mambo mbalimbali ambayo yatanifanya nijisike furaha na kupumzika Kwanza kabisa, ningependa kucheza na mchanga na kutembea kwenye pwani ya asubuhi na jioni Kwa nini wakati wa kufikiria na kupumzika Pia ningependa kuogelea na kujifurahisha kwenye maji pamoja na kupumzika chini ya kivuli, cha mti au punda, wa jua kuhusu nani ningependa kusafiri naye Ningependa kwenda na familia yangu au marafiki wangu wa karibu kitu muhimu kwangu ni kuwa na watu ambao ninaweza kucheka nao kushiriki hadithi na kufurahia wakati pamoja Likizo ya ndoto inakuwa bora zaidi ukiwa unayo kampuni mzuri na ningependa kuwa na watu ambao wanaelewa tabia yangu na wananifunya nijisikie furaha Kwa swala la kupumzika au kutembea, ningependa likizo iwe na mchanganyiko wa yoyote Nahitiaji kupumzika kwa kili lakini pia napenda kutembea kidogo ili kuona mandhari na kufurahia mazingira Kwa mfana asubuhi ubi ningependa kutembea kwenye pwani na jioni kupumzika na kuangalia machuweo Hata hivyo, likizo yangu ya ndoto itakua ya utulivu lakini yenye shuguli za pendeza ili niwe na kumukumbu nzuri na kurudi nyumbani nikiwa na nguvu na furaha.

Kila siku napenda kutumia programu mbalimbali za simu ambazo zinanisaidia kufanya mambo ya kazi, mawasiliano, kujifunza na burudani kwa ufanisi. Kwanza kabisa, napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na ujumbe wa SMS ambazo huniwezesha kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu haraka kwa urahisi. Kupitia programu hizi ninaeza kutumia ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushirikiana taarifa muhimu bila shida.

Ndiyo, napenda kupika. Hasa kwa sababu kupika, kunanipa fursa ya kujieleza kwa ubunifu, kujaribu ladha mpya, na pia kuandaa chakula ambacho kinafaa na mahitaji ya familia au marafiki. Kwa kawaida, napenda kupika chakula ambacho ni rahisi, lakini chenye ladha nzuri, kwa inaniwezesha kujiwekea mazingira ya utulivu na furaha. Kupika pia ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu Kwani wakati unapopika, unakuwa unajihusisha na kitu kinachohitaji umakini na mpangilio na hivyo akili yako inakuwa ikipumzika kwa namna ya pekee.

Kushirikiana na timu ni jambo muhimu sana kazi ni na mimi napenda kufanya mambo kadhaa ili kuhakikisha kazi inakwenda vizuri na kwa ufanisi. Kwanza kabisa napenda kuelewa majukumu ya kila mmoja ndani ya timu. Hii inamaanisha kuuliza na kusikiliza kwa makini ili nijue ni nani anafanya nini na jinsi kazi yangu inavyo husira na kazi ya wengine. Kwa hivyo, tunapunguza mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu ana elewa malengo ya pamoja.

Tabia ya watu inayochukiza zaidi ni ile ya kutozingatia wakati na kuchelewa bila sababu. Nahisi ni jambo ambalo linaathiri kazi na heshima ya watu wengine. Kwani wakati mwingine, mtu anapochelewa, anapelekea wengine kusubiri na kazi inachelewa kufanyika. Hii inaeza kusabibisha msongo wa mawazo na kukosa mpangilio kazini au hata kwenye maisha ya kawaida. Hata hivyo napendelea watu wawe na nidhamu na kuheshimu muda wao na wa wengine. Pia nachukizwa na tabia ya kutoaminika na kusema uongo. Wakati mtu anaposema kitu kinyume na cha ukweli au anaposema atafanya jambo halafu asitimize, huleta mkanganyiko na kupoteza imani. Ninaamini kuwa uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri na wakati mwingine tabia kutoaminika inaeza kuharibu uhusiano wa kazi na hata kibinafsi.

Programu ni natutumia mara ngini zile ambazo zina nisaida kufanya kazi, kuwasilina na kupata burdani. Kwanza kabisa napenda kutumia Whatsapp kwa sababu ni programu ya wasilena ambao natumia kila siku. Kupitia Whatsapp, neza kutumia ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushirikia na familia, marafiki na wezangu kwa kazi. Ni rahisi na inafanya mawasiliano kwa ya haraka na moja kwa moja. Pili napenda kutumia Gmail kwa au programu za barua pepe. Hasa kwa kazi, baro pepe ni muhimu sana kwa kutumia tarifa rasmi, kupokea nyaraka na kuhifazi kumbu kumbu za mawasiliano. Kwa sababu ya kazi, napenda kuwa na programu ya barua pepe kwenye simu yangu ili nuweza kusoma na kujibu barua kwa wakati bila kuchelewa.

Inatazama video mtandaoni kwenye majukwaa mbali mbali kulingana na kile nachotaka kuona au kujifunza Kwanza kabisa napenda kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video kama muziki, elimu, mafunzo ya kazi na burudani YouTube ni mahali pazuri pa kupata video za mapishi, mafunzo ya teknolojia au hata video za kuelemisha kuhusu mambo ya afya na stadi za maisha Maranyingi natazama video za watu wanaofundisha jinsi ya kufanya kitu au kueleza mada fulani kwa undani Kwani inasaida kujifunza kwa urahisi.

Nina jistawusha kwa njia mbalimbali wakati wa likizo ili niweze kufurahia muda wangu na pia kupumzika vizuri. Kwanza kabisa, napanga ratiba ya likizo mapema, hii inamaanisha kuamua ni siku ngapi nitakua likizoni, ni mahali nitakokuenda na ni shuguli gani nitafanya. Kwa mfano, napenda kupanga shuguli za asubuhi na mchana, kama kutembelea maeneo ya kihistoria, kuenda ufukweni, au kushiriki katika shughuli za kijamii. Hii inanisaida kuepuka kusafiri bila mpango au na kuleta utulivu katika likizo langu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu nzuri sana ambao ulimfundisha mengi kuhusu jamii na umuhimu wa kusaidiana. Kazi ya kujitolea niliyofanya ilikuwa ya kushirika la kijamii lilokuwa linasaidia watu na familia masikini katika eneo langu. Nilihusika katika shuguli mbali mbali kama kusambaza chakula, kusaidia katika elemu ya watoto na kushiriki katika shuguli za usafi ya mazingira. Kila mara nilihisi furaha kubwa na kuona jinsi msaada mdogo ulivyo weza kubadilisha maisha ya mtu.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ambalo napenda kufanya kwa sababu na amini kuwa watu wanapofanya kazi kwa nguvu na kwa moyo nzuri. Matokea huwa bara zaidi. Kwanza kabisa, napenda kwaunga mkono kwa maneno mazuri. Nkiwena mtu anashindwa au anahisi msongo, nina muambia maneno ya kutia moyo kama uneza kufanya hivyo. Nafahamu unauwezo. Au, tupo pamoja. Maneno haya mara nyingi yana toa nguvu ya kuendelea hasa wakati mtu anapohisi uchovu au wasiwasi.

Mziki unaonipendeza zaidi ni ule unaonipa hisia ya furaha, utulivu na motisha. Kwa kawaida, napenda aina mbalimbali za muziki, lakini napendelea zaidi muziki wa bongo, flavor na pop. Mziki wa bongo, flavor, unanipa hisia karibu na tamaduni za Tanzania. Na mara nyingi una ujumbe mzuri wa maisha kama mapenzi, ndoa cha machangamoto za vijana. Pia mziki wa popu unanifanya nijisikie furaha kwa sababu una midundo rahisi na maneno ambayo ni rahisi kuyafuata. Kuhusu mwimbaji hao bendi ninayapenda zaidi, napenda sana wasanii kama Diamond Platinum na Ali kiba kwa sababu wanaunda nyimbo zenye ujumbe mzuri na midundo ya kuvutia. Pia napenda wasani wa pop kama Ed Sheeran kwa sababu wana nyimbo zenye hisia za upendo na hadithi nzuri. Muziki wao huwa unanikumbusha mambo mazuri ya maisha na unanifanya niwe na hisia nzuri Kwa kawaida, napenda kusikiliza muziki wakati wa asubui napokuwa nikijiandaa kwa kazi Kwani hufanya siku yangu iwe ya furaha na kunifanya niwe na nguvu Pia napenda kusikiliza muziki wakati wa safari au wakati wa kufanya kazi za nyumbani Kwani muziki unaniweka katika hali ya motisha na unafanya kazi kuwa rahisi Pia wakati wa kupumzika au kabla ya kulala Napenda kusikiliza muziki kwa utulivu ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo Napomsikiliza wimbo wangu unaopenda Nahizi furaha na amani ndani ya moyo Mziki unafanya hisia zangu ziwe kali na kunifanya niwe na hamu ya kuimba au kucheza Pia mziki unaniwezesha kufikiria mambo mazuri na kunifanya niwe na msukumo wa kufanya kazi kwa bidii.

Napenda kutumia muda na familia angu kwa njia za huvutia na zingimana ili kuimarisho uhusiano wetu na kufuraia pamoja. Kwanza kabisa, napenda kutumia muda pamoja kila mwisho wa wiki kwa kufanya shuguli za kifamilia. Hii naeza kuwa ni kwenda kula pamoja, kutazama filamu, au kufanya matembezi kwenye bustani au mta. Kwa kawaida, tunapanga siku maaluma ambapo kila mwisho naeza kuandoka na shuguli za kazi na kusubiri kwa pamoja. Hii usaidia kujenga mahusiano mazuri na kuandua msongo wa kazi.